Swali nzuri hilo, naeza sema kwamba niko na ndege wa kufuga nyumbani, niko na ndege aina mbili ambao nime wafuga kwa miaka karibu kumi kwa sasa hivi. Nina bata, nina bata wanne, harafu kando nakuwa na bata, nina kuku, hao pia bado ni ndege wa kufuga nyumbani, nina kuku thelathini na sita. sita. Kuku ni wengi kwa sababu hao ndo huo wanatupea mayai na pia wakati mwingine tukihitaji kula nyama ya kuku hao ndo tunawachinja ila kwa bata kwa sasa bata ni wachache maana ku watunza pia ni vingumu wanahitaji kazi nyingi sana ku watunza kama ku wawekea maji wanahitaji semu ambayo kuna maji mengi na pia kama wangekuwa wengi wanahitaji semu kubwa kwa sasa tuko na semu ndogo sana ambayo wanaeza fugwa. Kwa hiyo nikona kuku wakufuga nyumbani ambao ni mbata na kuku.

Mimi huwa napenda hesabu kwa sababu niliugundua kwamba hesabu ni inapatikana kwa kila sehemu ya maisha. Usipojua hesabu basi maisha pia itakupiga chenga. Kwa hivyo mimi huwa naona kila sehemu ya maisha yangu inahitaji hesabu ama inahitaji akili fulani ya kuweza kuelewa hesabu. Hata chuoni wakati ambapo nilikuwa shuleni, hesabu ilikuwa mojawapo ya masomo ambayo nilikuwa napita sana, nilikuwa nafaulu kwenye hisabati. Kwa hivyo mimi hupenda hesabu sana. Na hata kama singependa hesabu, ni vigumu sana kuepukana na hesabu kwenye maisha. Iko kila pande, kila kitu kinahusiana na hesabu.